Ninaweza sema ule mchezaji na huwa namwangalia na nasema huyu ndio mtu napenda kukua kama yeye ni mtu kama Kobi Bryan. Sababu Kobi Bryant akiwa eleleka za alikuwa anafanya miujiza, anaingiza pointi themanini kwa siku ama kwa mechi moja. Sasa nilikuwa namuona hivi alafu alikuwa anajitahidi sana ashinde na alishinda bila, bila, bila kubwa na timu kubwa sana, sababu kuna wakati nafikiri Shaquille O'Neal aliondoka na yeye akabaki na bado alipata hizo, akapata hizo tunaita pete, hizo pete za kushinda hizo za NBA. Sasa mimi na mwananga ni mchezaji mzuri sana, mchezaji aling'ang'ana sana na alijitahidi sana.

Msongo ikichokea kwa kazi na fikiri kitu ya kwanza ni kuangalia ile jambo moja unaweza fanya na sasa unaweza kufanya hiyo jambo moja, ukimaliza iyo unaenda kwa jambo ya pili, alafu sasa ndo unamalizia kwa ile jambo ya tatu ama kama kuna jambo mingi zaidi unatakana ufanye. Na fikiri kitu ya kwanza ni kuhakikisha kuna kitu unafanya sababu ukikosa kufanya chochote ndio msongo inakuwa ngumu zaidi.

Nafeel kwa kazi mi nakuanga na ubunifu io ndio inakuanga shugli yangu kubwa zaidi. Kubuni vitu na kufikiria suluhisho na njia mpya za kupata suluhisho kwa zile shida huwa tunapata kazini. Nifikiri hio ndio inakuanga nguvu yangu kubwa zaidi ijapokuwa ikifika kwa kikamilisho ya zile lengo za kazi sa zingine hiyo ndio inaenilemea. Lakini nguvu yangu zaidi ni ubunifu.

Saa zingine mi hutumia simu kununua vitu, sababu pia unajua simu huwa inafayama mambo inakuwa rahisi, si lazima utume tikiti, na si lazima uende mahali kwa duka ya mtu na urudi na iyo kitu. Sasa zaa zingine tu unakuta hiyo kitu inaletwa kwa mlango wako na unalipa na shughuli inaisha hapo. Sasa huwa naitumia sana sana kaa sina wakati na nikama kitu ni ya bei ya rahisi ikiwa kitu iko na bei kubwa huwa natakanga afadhali niede nione ndio nihakikishe ni kitu mzuri ninapata isikue kitu tu duni hivi tu na niwa kutoka kwa mtu ajielewi.